Nikiangalia tathmini ya hii kazi inapendeza kwa upande mwingi manake inakubali mtu afanye kazi akiwa chumbani na pia anaweza kujipanga na apate mapata ambayo yatabadlisha maisha yake vile wenye kampuni wanatathmini kazi itaboresha maisha ya wengi.

Mwandishi wa kitabu ninayempenda ni Ken Walibora Waliaula. Aliandika kitabu kilichotumika katika masomo ya shule. Ya upili inaitwa siku njema. Kitabu hiyo ilikuwa inawahusisha watu kama kongowea swahili. Kitabu hiyo ilifanya nikapenda sana mwandishi. Mojawapo yeye mwenyewe mara hiyo.